Napenda sanaa ya mziki, mziki naupenda sana, napenda sanaa ya uchoraji, napenda sanaa ya ubunifu, ubunifu wa mavazi, ubunifu wa nyumba na vitu vingine vinavyokuwepo, huwa na enjoy nikiona vitu hivo. Lakini sana sana napenda mziki, napenda sanaa ya uigizaji pia, napenda kuangalia sana maigizo, firamu na tamsiria, huwa napenda kuangalia tamsiria mbali mbali, sana sana za Black America, South Africa, Nigerian, endi za kibongo, za kitanzania. Ambazo zinakuwa na mchekesho, zinakuwa na asili ya utamaduni wa sehemu fulani zinazoongelelea maisha halisi. Sipendi kuangalia au kusikiliza kitu ambacho hakiguzi maisha yangu halisi, au hakisisimui hisia zangu katika maisha yangu ya kila siku.

Huwa naweka malengo ya kila mwezi katika uwekezaji. Kwa kipande cha uwekezaji, kila mwezi huwa napenda kuweka laki moja Kwa upande wa akiba, huwa naweka elfu hamsini kwa kila mwezi. Na kwa upande wa chakula, huwa naweka laki tatu. Na kwa upande wa kodi nalipa elfu sitini. Na kwa upande wa matumizi madogo madogo kama usafiri, mavazi, na starehe, huwa naweka laki moja. Kwa hiyo, hiyo ndio huwa ni malengo yangu ya kila mwezi.

Chumba changu, sio kikubwa wala kidogo, ni chumba cha wastani. Kuta za langi yangu ni pinky, singboard, ni langi nyeupe. Kitanda changu ni cha tano kwa sita. Nimetingeneza kwa, ni kitanda cha chuma. Kwa pamoja na godoro lake. Lakini pia, nina neti ambayi nimeweka. Nina kabati ya kweka nguo. Nina dressing table. Pia nimeweka meza ambayo nakuwa na jaji ambao ni heater kuchemshia maji. Lakini pia ndani ya chumba changu nina popcorn machine. Kutoka dirisha langu halijafu, haliko kuna dirisha chumbani kwangu ambaro. Sijaliziba kwa hila yato kwa hiyo, usiku napolala huwa nazima taa, zeni natoa pazia. Kwa sababu dirisha angu nila vioo nafungua dipazia kwa jiri ya mwanga napata mwanga kutoka taa ya nje. Kwa hiyo, nachoza kukiona ni nyumba nyingine. Maana ni nyumba ya diisha angu limeangalia na nyumba nyingine. Kitu kutawacho kipenda kuhus, chumba changu. Nakipenda kilivotulia, hakijabanana na hakina vitu vingi. So, napenda tu.

Yapana sipendi kutembea mstuni, ni atari naogopa, naeza kutana na nyoka au mnyama atali naogopa pia naeza nikavamiwa na kiumbe au binadamu yoyote, naeza nikazurika, hivo sipendi kutembea mstuni, sipendi kabisa sipendi labda kama tukienda kama kwa ajili ya hiking, mafunzo frani, au tuende tukiwa wengi kama company, lakini hata yenyewe nafanya tu kwa sabu, nikona wenzagy gulagin soft beans.

Hutegemea na ninakuwa wapi. Mara nyingi, huwa na sehemu tatu za kusherehekea siku kuu. Ninapo kuwa, inapo nikuta, mara nyingi huwa napenda kuenda nyumbani, yaani kwa baba na mama. Hivo huwa ninafika pale, wazazi hutuchinjia labda mbuzi au kondoo, na vitu vingine, hivo tunapika, tunakula. Huwa napenda kuenda kule kwa ajili ya kukutana na ndugu zangu ambao tumepotezana muda mrefu na kwa ajili ya kudumisha umoja. Ninapokuwa nyumbani, hukuwa mpaka ninakaa mwenyewe, maanake huwa nashinda ndani, na zini jioni kutoka kwa ajili ya kuenda labda kwenye sehemu kama ya starehe muziki, ninakunywa bia ninarudi nyumbani ninalala. Wakati mwingine huwa nakuwa na maaliko, hivo huwa naenda kwa ndugu. Kwa mfano, krismasi nilisherehekea nyumbani, mwaka mpya ninaenda kusherehekea kwa shangazi yangu. Hivo baadae nikarudi, shangazi yangu, hayuko mbali na ninapoka, wote tuko mbini. Hivo, nilipotoka kule, nilitoka baadaye yoni, nika pita sehemu, nikanywa, nikalewa, nikadajwa, nikarudi nyumbani, nikapumzika.

Kwa kweli, sijai kufikiria kuhusu kupunguza matumizi plastiki kwangu mimi binafsi na pia jambo hili kwa upande wa nchini kwetu Tanzania ipo katika ngazi ya serikari. Ambao lilianzishwa na awamu ya tano ya uonguzi wa raisi John pombe Magufuli. Katika awamu hiyo, raisi Hayati John pombe Magufuli ali sitisha matumizi ya mifuko ya plastiki na kuleta mifuko mingine ambao tuliitumia sisi. Ambao sioya plastiki. Ambao nilaisi kuinaoza inapozama kwenye arizi. Ndo serikali ilijihusisha na hivo.

Inategemeana na upande upi wa mfano kuna kipindi nilifanya biashara kuna kwa sasa niko nafanya kwenye professional yangu. Hivo katika professional yangu ya kisheria kilicho nisaidia zaidi ni kwanza ni elimu niliyo ipata, elimu ya kupractice. Then baadae nilikuja kujitolea katika ofisi mbali mbali ilinijenga na kunisaidia kuona jinsi gani kile nilicho jifunza kukifanya katika uhalisia. Nilijifunza kuwa mbinu zingine ambazo pia hatufundishwi darasani ila tunakutana nazo kulingana uhalisia wa maisha na skills mbali mbali jinsi ya kuishi na wa tu nakuendeha kazi pia. Nilijifunza katika biashara, jinsi ya kuendesha biashara, changamoto zilizopo katika uhalisia wa maisha, katika gharama za uendeshaji wa biashara, faida, na matumizi. Ni haya, pia, ile hali imenifundisha vitu vingi, imefanya nimekutana na watu wengi, nime waona watu wengi, ko imenisaidia.

Mimi nimepanga, nipo kwenye nyumba ya upangaji mbayo, inavyumba sita. Tuliopo singo, tuko wawili ambao hatujaolewa, ya, tupo watatu. Mwingine wawili, wameolewa na wanaishi na wana watoto. Mmoja ni mimi ambaye sina mtoto, lakini pia, wapo pia watatu ambao ni mume na mke, mume na mke, mume na mke. Hivo, nawafahamu vyema majirani zangu, na tunaongea vizuri, tunaishi vyema Kila mtu anakuwa bize kwa sababu hatuna muingiliano. Kuna wakati tunapiga story. Kuna wakati kila mtu anakuwa bize na maisha yake. Hivo. Tunajifunza kuwasiliana. Tunaseliza na katika vitu mbali mbali.

Mimi naishi mwanza, Buswero, Tanzania, nchini Tanzania. Kwa siku ya leo, kulikuwa na hali ya hewa ya jua. Jua kali. Isiyo kuwa na upepo. Unajisikiaje kuhusu. Yani, joto hilo. Kwanza nilikuwa na mizunguko mingi ko jua limenipiga. Niite, ukitembea kidogo hivyo, unaisikia. Lakini, ilibidi tu ukamilishe shughuli zako. Kwa sababu nilikuwa nimetoka kwenda mnadani kwaajili ya kuchukua baazi ya vitu na kusuka. Nilivaa kigauni kifupi, chakuachia, yaani kinacho mwaga. Matilio, mepesi, chenye mikono mifupi. Kwa ajili ya kukabiliana na hali ya hewa iyo ya joto, pamoja na jua, kali kichwani sikuvaa chochote, kwahiyo nilikuwa nimebana tu nywele Napenda ya hali hewa ya baridi, yenye mawingu, mvua zisiwe mara sana, mara moja moja katika hali ya hewa ya mvua au mawingu, napenda kufanya kazi kwa sababu hasichoki, nafanya kazi kwa bidii, na inakua naweza harafu, halisi, na enjoy, ivo. Lakini katika hali ya jua, inakuwa ni changamoto sana katika kazi za kutembea au kutoka kukaa sehemu moja kuenda sehemu nyingine.

Kwa kweli katika tabia ambayo sipendi, sipendi umbeya. Haa, si umbeya, yani. Sipendi uchonganishi, I mean, mtu kuchukua maneno flani ambayo mliongea sehemu moja kuyapeleka sehemu nyingine. Au mtu ambaye na mwambia vitu vyangu, serious nivikute anaongea sehemu nyingine sipendi. Sipendi, I mean, unafiki pia, sipendi, sipendi mtu aniyefuatilia maisha yangu binafsi. Then kitu kingine Sipendi kufokewa ya, nimekua nikifokewa sana Tanguni kiwa mdogo kwa iyosipendi So, sipendi mtu ambaye anapretendi Kua kitu ambacho Si yeye halisi Sipendi mtu ambaye hajali Kuna watu hawajari Kuna watu wakopale kwa ajili ya kufaidika na kile mtu ambacho haracho Maybe anafanya hivi na hivi lakini ikija wakati ambapo mtu huyu anashida anahitaji msaadake, hawezi kusaidia Sipendi Pia, sipendi mtu ambaye anaona sana kasoro za mwenza ake, anakaa ana zidadafua na kuzifatilia, kuliko kuangalia yeye mwenyewe. Ivo, kuna watu wengi wanakua karibu na sisi, wakiishi na sisi wa wakifanya maisha na sisi ya lakini, sio kwa lengo kwamba wanatupenda, wanafanya jee, ni wako pale tu, kwa sababu, hawa japata sehemu nyingine ya kwenda. Kitu kimoja ambacho nilijifunza kwenye haya maisha, ambayo nimejifunza kupitia hata mwenyewe kwa mba. Kuna wakati, watu tunakua tunanyanyasika na kitu flani, tunakililia, haijalishiki na tutesa aukinatufanyeje kwa sabu tunakuwa. Hatuna machaguo mengine ya kwenda, ambayo ya naweza yakawa bora, sasa na kile kitu, au ambayo ya nalingana na kile kitu. Ya naeza yakaekwa ambayo ni bora zaidi lakini kuna namna vitu vinakuwa vinakoseka na katika ile hali kama utu vitu vingine. Laki unaezakaa sehemu ambapouna nyanyasika, yani kunyenyekea, unayenyekea kwa sabu unaona hii ndo kitu pekee ulichonacho lakini. Pale mtu anapopata option, ndo unamujua tabia yake kwa hiyo hua simwamini sana mtu ambaye hana njia nyingine anaponyenyekea. Ila huwa nasamini mtu ambaye, ananjia nyingi za kuchagua katika hali a liyofikia ukiwepo wewe, anachagua vitu vingi, lakini aka kuchagua wewe. Hicho ndo kitu ambacho kinaweka, ufani si kwa huwa, simuamini mtu ambaye ananichagua, wakatina amini ananihitaji. Kwamba, kwatika hali a ionayo, hawezi kuchagua kitu kingine. Ya, kwa sababu watu wakopare siku zote uwezi kujua rangi ya mtu mpaka pale ana pokuwa na machaguzi mengi katika maisha ndivo inavokuwa.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole, natumia katika simu yangu, nimeweka mfumo huo kwenye apu zote ambazo nimeziwekea usalama, na pia wasap yangu inatumia alama ya vidole mara mbili, kwa sababu nisehemu ambavo kunakuwa na vitu vyangu vingi, kuwa sipendi mtu aje avikute. Lakini pia niliwai kutumia hiyo alama katika maisha yangu ya kila siku nilivokua chuo. Tulikua tunasaini chuoni kwetu, Law school, chuo cha sheria tulikua tunasaini kutumia alama ya vidole. Baada ya hapo sikumbuki kama kuna sehemu niliwai kutumia mfumo wa usalama wa alama ya vidole.

Inatengemea na ni rafiki wa kike au wa kiume na anakua wapi kwa mfano akiwa nyumbani kwangu, huwa tunakaa na kupiga story, tutakula pamoja, tuta angalia movie, tunazewa tukatoka wakati mwingine marafiki wakike huwa tunatoka kwa ajili ya kuenda mziki, kusikiliza mziki na kurudi. Wakati mwingine huwa tunajadili kuhusiana na matatizo yetu ya kila siku yanayotusibu na tunashauliana, tutapashana habari mbali mbali zinazoendelea. Lakini pia, huwa tunapata vingi, kutokana na marafiki wa kiume, huwa tunaongea, just tunaongea. Au wanaweza wakakualika kuenda sehemu fulani, tukakaa, kufanya company, au mnapeana taarifa wanao marafiki jinsi ya tofauti na mara nyingi ni kupena taarifa kuhusiana na kazi mambo yanavoenda na kujuliana hali.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Paka ninamashine ya popcorn, ndani. Kwa huwa na nimenunua mahindi ya popcorn ninayo, ndani. Huwa natengeneza popcorn, then nazipackage, na packaging zake. Mimi ni mtu ambaye napenda kukaandani. Hivyo mara nyingi na pokua nimekaandani nafanya kazi zangu. Huwa natafuna popcorn. Kuna wakati nakuasi nahisi uvivu kupika. Kwa huwa natumia popcorn. Hivo, napenda popcorn. Lakini pia nibiashara nzuri. Ni rafiki kuna rafiki yangu yeye alipata sehemu ana tengeneza popcorn anauza anapata faida kwanzia elfukuminatano mpaka elfuishirinatano kwa siku mpaka elfuarubaini kwa kuuza popcorn kwa wateja wake.

Napenda sana ya mziki, napenda kusikiliza mziki, napenda kucheza mziki. Hata napokuwa na stresi, na mawazo, vitu vimeni vuruga, sijui pa kuanzia ni wapi, mawazo ya aina yote, huwa naeka mziki na kusikiliza. Wakati sanaa nyingene ninayoipebda ni kuangalia, tamthilia, maigizo pamoja, na riwaya hizi zinazo onyeshwa kwenye baadhi ya tv. Pia huwa sina tv nyumbani kwa huwa mara nyingi naeda kununua kwa wanaouza naeka kwenye simu yangu nakaa naangalia Napenda movie za mablack Amerika, South African, Korean Anything kutoka sehemu yoyote napenda imradi kiwe kina mafunzo katika maisha Sipendi kuangalia movie ambayo ziko zimenda mbio sana kisayansi ambozo sijifunzi chochoote au kuangalia vitu vingine ambavyo havi nisaidi mimi katika maisha yangu. Napenda vitu ambavyo vina hisia, vina uhalisia na kitu ambacho naeza kujifunza. Nisipo jifunza, angalau nicheke. Nisipo cheka ni kujifunze tamaduni za nchi nyingine au kwenye, sehemu nyingine.

Hapana, sina ndege wa kufuga nyumbani kwa sababu niko katika nyumba ya kupanga. Hapana, sina ndege wa kufuga nyumbani kwa sababu niko katika nyumba ya kupanga. Japo, napenda kufuga mifugo ni malengo yangu kwamba, nitakapokuwa na nyumba yangu nitakapo jenga, nitategea sehemu kwa ajili ya kufuga ndege ambao ni kuku. Nika penda nyama kuku na nitafuga kuku na penda mayai. So, nahisi na ndege ambaye nampenda kumfuga.

Kucheza ngoma ndiyo. Napenda kucheza ngoma. Ngoma za asili. Kwa mfano sisi wasukuma kuna namna tunacheza ngoma yetu. Tofauti na wa haya wanavyocheza. Tunaachana kitamaduni kulingala na makabila. Ukienda kwa makonde pia wana namna wanacheza. Lakini tukija ki inchi. Tunapocheza asili yetu ni mziki wa bongo Flava. Kwa hivo tunavoucheza ni tofauti na wengine, wanavoucheza, wanavoandaa mziki yao. Kwa hiyo, tunaachana kwa njia hizo ngoma za Kimila, wanaijeria wana ngoma zao, sisi tuna ngoma zetu. Ukienda Rwanda wanautamaduni wao na ngoma zao, hivo wanapenda kucheza ngoma.

Tunashirikia mafanikio ya timu kwa kupashana habari na kufrahia pamoja, lakini inategemea na jinsi ambavyo utakuwa sisi tumeamua. Kuna wakati tunaamua sisi kama timu kuwa na tukio fulani kwa jiri ya kushirikia, ayo mafanikio. Na wakati mwingine huwa tunaishia kupongezana tu na kufurahia. Wakati mwingine bosi hufurahi kama yakileta matokeo nyo chanya, kufruna toa mawazo mkashinda kesi atawapa pesa, ivo huwa inakuwa kama inatuhamasisha kufanya zaidi na kufika mbele zaidi.

Napenda kuhusu mtaa wangu kwa sababu umetulia. Yaani, haujawa na muingiliano mkubwa wa watu. Kwa hiyo, kila mtu anaishi ndani ya geti. Yaani, kuna mageti, kila mtu anaishi ndani ya geti. Kuwa umetulia, hauna ule umbea kufatiliana, huyu anashivipi, maisha yake yakoje, kila mtu yuko busy ya maisha yake. Ndo kitu nachokipenda kuhusu mtaa wetu. Mpangilio wa nyumba na jinsi wanapo ishi kulingana maisha yao, Hawafuatili maisha mengine Hivo.

Aina ya mnyama ninayependa kumfuga ni sio ngombe ni mbuzi, ana miguu minne, sio mrefu ni wastani lakini ana mapembe, ana ngozi ambayo inaeza kaa na rangi, rangi yake hunifutia. Tabia yake ni mnyama ambaye ni mtundu, napenda jinsi yule mtoto mdogo wa mbuzi ndama anavoruka ruka, ni mjanja, mnyema mjanja, lakini napenda zaidi kusula zake ya mboga, lakini kitu kinachonifanya cha kuchekesha ni vile anavo ruka ruka, yaani kitu kidogo ye ameshakimbia. Napenda wanyama pori wakufuga kwanza ni utamaduni wetu sisi kama kwa kabila letu la waskuma kufuga wanyama pori kuwa na wanyama nyumbani yaani nje unatakiwa uwe na sehemu ya wanyama unahisi umekamilika na unahisi kuwa salama ni kwa ajili kama ya kitoweo pale unapokuwa na ugeni au pale unapojisikia kupata kitu fulani kula unapata kwa urahisi bila kuingia gharama nyingi Lakini pia napenda na nili kupenda kufuga wanyawa ni pia kwa ajili ya kiuchumi leo na kesho huna pesa unachangamoto inakuwa rahisi inakuwa ni kama ni sehemu ambako umewekeza unaeza ukatatua changamoto zako za kiuchumi kwa urahisi zaidi.

Hapana, sipendi kuchora, sipendi kupaka rangi. Ila napenda kumwona mtu ambaye anachora na kupaka rangi vizuri. Hunivutia, hunifanya nione uhalisia, ya kuwa watu wengi katika nchi yetu wenye kipaji kama hicho, ni ngumu sana kuwa kupata pesa kupitia kipaji chao kwa sababu watu ni hawajawa, bado na ushawishi wa kutumia vitu kama hivyo na vinakua ni vina gharama, ukilinganisha na hali ya maisha katika watu wengi tunaoishi. Nchini Tanzania kwao ni wachache sana wanoelewa usamani umuhimu na kununua vitu kama hivo.

Hapana, sipendi kutembea mstuni. Sipendi ata ni kiwa na marafiki zangu sipendi. Yani huwa naisi kama naeza kutana na nyoka au mnyama wote mkali haka nizuru. Naeza kutana na mtu ambaye anafanya tukio baya haka nizuru. Japo huwa naenda kama ikitokea hiking, watu wanaenda kufanya kule naeza nikaenda. Lakini sio kitu ambacho nakipenda kuenda mstuni.

Ndio, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa, nimewahi kuenda Bujola Museum, kwa ajili ya kujifunza tamaduni za waskuma, niliona nyoka. Wao wana tamaduni ya kucheza na nyoka. Waskuma niliona. Nilijifunza vitu vya kale, nilijifunza kuhusu vitu vingi na tamaduni zao. Niliwahi kuenda saa nane, nilivyokuwa mdogo, ilikuwa nikisiwa. Tulijifunza kuhusiana na mabomu ambao Uganda iliwahi. Kipindi cha vita kati ya Uganda na Tanzania. Ile bomu lilipita pale likawa limepasua, jiwe. Kwa hivo ni kama kumbu kumbu, tujifunza kuhusu, wanyama na vitu vingine. Huwa ninaenda kwenye makumbusho pia ya mtuwala kuangalia sema papu jinsi watu wanavyotengeneza vinyago.

Ndio, nimeeka neno la sili salama. Vipi, nimeeka kwa mfano kwenye simu yangu, nimeeka kwa njia ya maandishi. Yaani mtu anapofungua simu yangu, anatakiwa aandike jina ambayo ni naandika. Lakini pia anatumia pattern kuchora. Lakini pia anatumia kwa njia ya alama ya vidole, kwa ajili ya usarama. Pia neno la sili naeka katika line yangu kwa ajili ya miamala ya kifedha ambayo ni lazima kila mtu aiweke ndo hivo na kwenye kufungua akaunti mfano nikifungua akaunti kwenye mitandao kwenye website kwenye nini lazima niweke neno la sili kwa njia ya maneno au kuchanganya kwa aina yote ile kulingana na watakavyo kuwa wameelekeza.

Kazi za dharura zinapojitokeza, huwa naangalia umuhimu wake kwamba je, sasa zikafanyika badae, nikaendelea kufanya kazi ya muhimu ambayo inahitajika kwa muda huo, lakini pale inapotokea ni dharura huwa naangalia namna gani naeza nikatatua. Naeza nikatatua mwenyewe au napaswa kumshirikisha mtu mwingine akanisaidia ninapokuwa nimebanana. Kwa hivo huwa inategemeana na ni kitu gani. Je, ni kitu ambacho nahitaji kukifanya mimi kama mimi au pia mtu mwingine anaweza akanisaidia kufanyeje? Kukifanya. Kwa hiyo huwa inategemeana na mazingira ya hiyo dharura.

Kwa ustasimini ya kazi, naona bado, siku zote naona bado, bado sijafikia pale napotarajia kupafikia. Na nafanya kazi kulingana na navyoelekezwa na najitahidi, kufikia malengo, lakini nahitaji kufanya zaidi ya pale, nahitaji kufanya kazi zaidi, kupata kazi nyingine mpya changamoto mpya na kila kitu kipya ili kujifunza zaidi, na kupata uelewa mkubwa zaidi kulingana na kazi nazosipata.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi, ni kwanza mafunzo ni kipini nasoma, imenisaidia, lakini pia kufanya field, ya ni kujitolea katika office mbali mbali, ya ni kufanya kile kitu katika uhalisia, kime nisaidia. Ya mafunzo jinsi ya kutumia kompyuta, wedi, yamesaidia kazi yangu koenekana kwa ubora zaidi na kuandaa kazi nzuri. Kumafunzo kwa ajiri ya kufungua vitu mtandaoni kusajili, kazi nyingi sasa tunastumi, tunafanya mtandaoni. Hata makama pia inaitaji bazi ya kesi kuzifaili mtandaoni. Kuliko kuzifaili kwa ikuwa nilazima sasa kwa iyo umepata mafunnzo jinsi ya kufaili kesi mtandaoni kwa hiyo imerahisisha kazi zetu kuliko kutoka kwenda mahakamani na kupunguza pia gharama.

Swali ninasema unashugulikia muda wa mwisho vipi. Sijaelewa muda wa mwisho kivipi. Kwa sabu muda wa mwisho ukiwa una manisha ni labda muda wa mwisho kazini au muda wa mwisho kufanyejr Lakini malanyigi muda wa mimi huwa natoka kazini saa kumina moja na anusu. Lakini kunapotokea kwamba kuna kazi, huwa lazima niba kina kufanya kazi. Na nikiwa ni mechoka kufanya kazi ofisini, huwana hamishia kazio katika komputa yangu ambayo na zani kaenda nao nyumbani. Sa ni kifika nyumbani nafanya kazi ya ofisi kesho asubuhi ni kienda naenda Niki wasina kiporo chasiku iyo.

Nimefanikiwa kufikia malengo yangu mbali mbali kwanza nimefanikiwa kufikisha ujumbe katika jamii japo kwazo kwa jamii kubwa naona watu waki fuatilia kazizangu na pia katika kazi za ofisini kama ofisini nimefanikiwa kujifunza kupata ofisi iliyo bora yenye wakili makini anayejua nini anafanya na pia nipata wakili ambaye anaeza kanielekeza jinsi ya kufanya kazi hayo kwangu ni mafanikio tosha kabisa.

Hali ya hewa ninayoipenda ni hali ya ubaridi au hali ya mawingu. Hali ambayo sipati jua wala sipati balidi sana. Inakua ni hali ambyo inakua ime balance. Katika hali hiyo, naeza kufanya kazi zangu ufasihi. Naeza kuzungua kufanya kazi zangu hata sikutoka ofisi moja kwenda sehemu nyingine tofauti kukikua na mvua, itabidi niwe na mwamvuli. Au kukiwa na jua, jua linakua kali sana. Hivo, linakuwa linaumiza.

Nimeona manzali nyingi nzuri zenye kuvutia. Kama kuiona umpwani ya bahari, kuliona ziwa. Nzuri likivutia wakati nikivuka maji kutoka Mwanza kuenda Sengerema. Unavuka maji kwa hiyo unaona manzari mazuri yenye kuvutia. Nimewahi ukijani baharini wa moshi na rangu. Sehemu ambayo ina watu sea na yenye kuvutia na kuweza kuona mlima kilimanjaro. Siwezi kusahau matukio haya.

Kumbukumbu pekee ambayo ya shule naikumbuka iliyo kuwa nzuri kwangu. Ni kwamba nilikuwa na aminika sana shuleni kiasi kwamba walimu walipokuwa wakikagua maroka ya watu. Kwa jili ya kupuka mata simu na vitu vingine walikuwa hawaji kukagua roka rangu. Kwasababu nilikuwa mwanafunzi mpole na mcha mungu. Lakini kumbukumbu nyingine ni kwamba siku namaliza form six. Niliweza kupokea vyeti vya taaluma vinne. Ni kitu ambacho kilinifanya kusikia mwenyewe kusaminiwa na kuwafanya wazazi wangu kujisikia kuwa wazazi bora.

Hapana, sipendi kicheza mchizo wabawo na sikumbuki mara ya mwisho ilikuwa lini naucheza mchizo huo, lakini nilivyo kuwa mdogo nilikua nikicheza soro. Yani, unakua kama bao, lakini so bao halisi, mlikua mnachimba vishimo cna kucheza. Ilikua inavutia sana tulivyokuwa wadogo. Natamani watoto sasa wangeweza kwa kama sisi kama utoto wetu, kwa sabu utoto wetu, tulikua tukigikiria vitu vingi, tukicheza michizo mingi, ambayo ilkua ikikuza akili yetu na wela, tufauti na watoto wa sasa.

Nimesafiri sehemu nyingi nzuri zenye kuvutia. Ikiwepo moshi marangu. Mlima kilimanjaro pamoja na mazingira mazuri ya kijani yenye mvuto na hali ya asili niliipenda sana ile sehemu. Sehemu nyingine nilisafiri kwenda dar es laam nilifanikiwa kuona maghorofa marefu mji mzuri wenye kila aina ya starehe na kila aina ya kitu kizuri Hivyo nilifurahia sana. Sehemu nyingine niliwa kusafiri nikafurahia nilienda ilikuwa ni saa nane ni kisiwa. Ambacho kina wanyama wengi na nilifurahia kuvuka maji na kuyaona maji. Yalikuwa yakinivutia sana. Kwa madhari pekee yaliyoweza kuvutia maisha yangu na kwa maishangu kwa ubora. Kitu kingine ambacho kiliwai kunivutia. Niliwahi kusafiri kutoka kwenda dodoma Niliona standi ya dodoma ilikuwa ikivutia sana. The way ilivyo jengwa tofauti. Na standi zingine tulizozoea kuziona nilijua kusanifu mji wa dodoma jinsi ulivyokaa na kuvutia.